Ndiyo, napenda kuangalia nyota kama mwanarika kuangalia nyota kunanifanya nijisikie mtulivu na mwenye mshangao kwa sababu inanikumbusha ukubwa wa ulimwengu na uzuri wa maumbile ya dunia Napenda kuangalia nyota hasa usiku Wakati anga hiko wazi nikiwa nje au mahali penye giza kidogo kuona nyota zikimetameta kuna nifanya nitafakari maisha, ndoto zangu na malengo ya badae. Kuangalia nyota pia kuna niongoza na kunipa hamu ya kujifunza kuhusu sayansi. Hasa astronomia kunanifanya nitamani kujua zaidi. Kuhusu sayari, mwezi, galaksi na galaksi mbalimbali. Kwa kifupi? Napenda kuangalia nyota kwa sababu kunanipa amani ya moyo, kunanichochea kufikiri na kunaniongezea hamasa ya kujifunza kuhusu ulimuengu.

Mahali ninapopenda kula nje ya nyumbani ni katika mikahawa midogo na vipenda vya chakula vili vyo safi na tulivu. Kama monarika napenda sehemu hizo kwa sababu chakula huwa kitamu, cha haraka na mazingira huwa ya kupumzisha. Pia napenda kula nje nikiwa na marafiki au familia kwa sababu inanipa nafasi ya kuzungumza, kucheka na kufurahia mda wangu pamoja naao. Kula nje kuna nifanya ni jisikie tofauti na ratiba ya kawaida ya nyumbani. Zaidi ya hao, kula nje kuna nipa nafasi ya kujaribu vya kulavipia ambavyo si rahisi kuandaa nyumbani. Hii uniongezea uzuefu na kunifurahisha. Kwa kifupi, napenda kula nje ya nyumbani katika sehemu safi tulivu na zenye chakula kizuri hasani nikiwa na watu ninawapenda.

Ningependa kuona maendeleo chanya katika jamii kwa nyanja mbalimbali ili kuboresha maisha ya watu wote Kwanza ningependa kuona maendeleo katika sekta ya elimu shule ziwe na vifaa vya kutosha, walimu wa kutosha, mazingira mazuri ya kufunzia, elimubora inatusaidia vijana, ujuzi, ajira na kuwa raia wenye maadili mema Pili, ningependa kuona maendeleo katika sekta ya afya vituo vya afya viwe karibu na wananchi, viwe nadawa ya kutoa udubu wa afya wawe wazuri na hudu manzuri. Hii itasaidia kupunguza magonjwa na vifo vina vinaweza kuzuilika. Tatu, ningependa kuona maendeleo ya ajira na fursa za kiuchumi. Vijana wapate ajira au mikopo ya kuanzisha biyashara ili wajitegemee na kupunguza umasikini katika jamii. Zahidi ya hayo, ningependa kuona amani, mshikamano na maadilimema katika jamii. Watu wa heshimiane bila kujali tofauti zao, waishi kwa amani na kushirikiana katika shugli za maendeleo. Mwisho, ningependa kuona maendeleo ya mi miundombinu na mazingira. Barabara nzuri, majisafi, umeme na utunzaji wa mazingira, haya yote ya tafanya jamii iwe pahali pazuri pakuishi.

Kama mwanarika, ninashugulikia changamoto au vikwazo kazini kwa njia za amani na za busara, sio kwa mashambulizi, njia ninazotumia ni hizi, kwanza ninatambua tatizo vizuri kabla ya kuchukua hatua na najitahidi kuelewa chanzo cho changamoto nje, mzigo, mzigo wa kazi, mawasiliano duni, mda mchache, au tofauti za kikwazo. Pili natumia mawasiliano mazuri nikiwa na tatizo nazungumza kwa heshima na wahusika kama mwenzangu au msimamizi mawasiliano ya wazi husaidia kutatua matatizo haraka bila migogoro Tatu natafuta suluhisho badala ya lawama najikita katika nini nikifanye ili kuboresha hali hiyo badala ya kumlaumu mtu. Hii huongeza ushirikiano na kuleta matokeo chanya Nne, ninadhibiti hisia zangu, ninakabiliwa na msongo wa hasira Nachukua muda kutulia, kupumua na kupumzika kidogo ili nifikirie kwa utulivu mwisho Najifunza kutokana na changamoto kila tatizo hunipa uzuefu na kunifundisha namna bora ya kushughulikia hali kama hiyo siku zijazo.

Napenda kuvaa nguo za aina ya rinda. Napenda rinda kwa sababu ni nyepesi, nadhifu na zinaonekana nadhifu wakati wa kuvaa. Rinda hunifanya nijisikie huru na mtulivu hasa katika hali ya hewa ya joto. Pia, rinda hunifanya nijisikie nadhifu na mwenye heshima hasa ninapokuwa shuleni, kanisani, kazini au kwenye sherehe. Kuna aina nyingi za rinda fupi, ndefu, zenye rangi tofauti na mitindo mbalimbali hivyo ninaweza kuchagua kulingana na tukio. Zaidi ya hayo, rinda ni rahisi kuchanganya na viatu tofauti au vifaa vingine kama mikoba, hereni au jambo linaloongeza mvuto kama saa. Napenda pia kwa sababu rinda zinaweza kuvaliwa kwa matukio ya kawaida au maalum. Kwa kifupi, napenda kuvaa rinda kwa sababu, ni za kupendeza, ni za heshima, hunifanya nijisikie vizuri na kujiaminia.

Kama mwanarika, aina ya filamu na nayopenda zaidi ni filamu za vichekesho na za kusisimua. Napenda filamu za vichekesho kwa sababu hunifanya nicheke, nipunguze mawazo na nijisikie furaha baada ya siku ndefu. Pia, napenda filamu za kusisimua kama action au adventure kwa sababu huwa na matukio ya kushtua, ujasiri na hadithi zinazovutia. Filamu hizi hunifanya nijisike kama niko ndani ya tukio lenyewe Zaidi ya hayo, napenda pia filamu za mafunzo. Au educational and inspirational. Zinazofundisha maadili mema, bidii na matumaini. Filamu kama hizi hunipa motisha ya kufuata ndoto zangu kwa kifupi. Filamu za vichekesho au action na motisha. Zina niburudisha kunipa furaha. Na kunifundisha mafunzo muhimu maishani.

Ndiyo, nina penda kuvaa vipuli kama mwanarika vipuli hunifanya nijisikie nadhifu na mwenye mvuto na huongeza uzuri na mwonekano wangu Napenda vipuli rahisi na vipesi ambafo havinisumbui hasaa kwa matumizi ya kila siku. Pia, vipuli hunisaidia kuendana na mavazi nilio yavaa kwa mfano, nikivaa rinda au nguo rasmi vipuli hufanya mwonekano uwe kamili zaidi. Napendelea vipuli vya rangi laini au vya dhahabu fedha kwa sababu vinaendana na mavazi mengi. Zaidi ya hayo, kuvaa vipuli kuna niongezea kujiaminia na kunifanya nijisikie vizuri zaidi. Ninapokuwa na wengine kwa kifupi, napenda kuvaa vipuli kwa sababu kuongeza uzuri staha na kujiaminia.

Nafanya kazi ya ushirikiana na wengine kwa njia ya heshima, mawasiliano, mazuri na kushirikiana. Kama mwanarika, naamini kuwa kazi ya pamoja huleta matokeo bora kuliko kufanya kazi pekee yako. Kwanza, nasikiliza mawazo ya wengine. Kila mtu anawazo au mchango wake hivo kusikiliza kuna nisaidia kuelewa mtazamo wa wenzangu na kufanya maamuzi bora. Na kusikiliza mchango wa mwenzako kuna dumisha heshima na kuaminiana baina yenu. Tatu, nagawana nachangia mawazo yangu kwa uwazi na heshima, ninapotoa maoni yangu na hakikisha nayatoa bila kudharao wengine ili kudumisha uhusiano mzuri kazini au katika kikundi. Tatu, nagawana majukumu kwa haki. Kila mtu apewe jukumu kulingana na uwezo wake ili kazi ifanyike kwa ufanisi na kwa wakati nne na kuwa mvumilivu na tayari kusaidia mtu akikuwa ama niko tayari kumsaidia ili kazi ya pamoja iendelee vizuri Mwisho na shughulikia tofauti kwa amani Kunapotokea kutoelewana hutafuta suluhisho kwa mazungumzo badala ya migogoro.

Ninapenda kutembea kwenye maeneo tulivu na yenye mandhari mazuri Kwa sababu kunanipa fursa ya kupumzisha akili na mwili kutembea kunanisaidia kuondoa uchovu ya mwili na msongo wa mawazo hasa baada ya masomo au shughuli za kila siku Napenda kutembea katika bustani mashamba madogo au kando ya mto Hapa ninaweza kuona miti, maua na wanyama wadogo Jambo linalonifundisha kudhamini uzuri wa asili na kunanifanya nijisikie karibu na mazingira Pili, kutembea kuna nifundisha kudumisha afya yangu mwendo wa kutembea unapoongezwa na pumzi nzuri zaidi ya moyo, misuli na viungo vyote kufanya kazi vizuri Hii ni muhimu sana Kwa mtu mdogo anayekuwa kama mimi Zaidi ya hayo, napenda kutembea na marafiki na familia kutembea pamoja kunaleta, furaha, kucheka na kuzungumza kuhusu mambo mbali mbali husaidia kuhimarisha uhusiano wa kijamii na kushirikiana vizuri Mwisho, kutembea pia kunanifundisha uwezo wa kutafakari na kupanga nikitembea mara nyingi nafikiria ndoto zangu, malengo na jinsi ya kushugulikia changamoto ndogondogo za kila siku.

Kama mwanarika ninafanya mambo kadhaa kupunguza matumizi ya plastiki ili kulinda mazingira yangu na dunia kwa ujumla Kwanza napendelea kutumia mabegi au vitambaa na mifuko ya karatasi badala ya plastiki Wakati wakununua vitu madukani Hii hupunguza takataka za plastiki ambazo hupotea muda mrefu kuzimengenya Pili, napunguza kula vyakula vilivyopakiwa kwa plastiki, badala yake napendelea kutumia vyombo vya chuma, kioo, au karatasi zinavyoweza kutumika tena. Pia, husaidia kupunguza uchafu wa mazingira. Tatu, napendelea kuchanganya tena na au kutumia upya plastiki. Kwa mfano, ninarudisha vyombo vya plastiki vinavyoweza kutumika tena badala ya kutupa maramoja. Hii hufundisha uhifadhi na nidhamu ya matumizi. Zaidi ya hayo, ninafanya jitihada za kushiriki elimu na wenzangu na familia kuhusu mahadhara ya plastiki na umuhimu wa kutumia mbadala rafiki kwa mazingira. Mwisho napendelea kusafisha mazingira kama kuna plastiki inayonekana mtaani au shambani ili kusaidia kulinda wanyama na mimea.